Kwa kweli stadi muhimu zaidi kwa kazi yagu ni mawasiriano bora. Hii ni kwa sababu kuwasiriana kwa ufanisi na wateja wenzagu au vyogozi husaidia kuwepuka mkanganyiko na kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake vizuri. Pia uwezo wa kutumia teknolojia kama kompyuta programu balibali na mitandao ni muhimu sana katika mazigila ya kazi ya leo abapo kila kitu kinakoeda kwa kazi na kidigitali.